Kitu ambacho nakipa kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni mawasiliano yenye uwazi na heshima. Pia napenda kueleza mawazo yangu kwa uwazi bila kuwa umiza wengine. Pia kusikiliza wenzangu kwa umakini ni jambo ambalo ni la umuhimu sana kwenye kazi yetu. Hii ufanya mawasiliano kati yangu na timu yangu kuwa rahisi na yenye tija. Kwanjia hii napata kuwa timu yangu inaweza kufanya kazi kwa ufanisi na pia inaweza kufanya kazi kwa mshikamano zaidi.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu unipa mazoezi mazuri ya mwili na pia unisaidisha kuimarisha afya yangu kwa ujumla. Kuendesha baiskeli unipa nafasi ya kupumua hewasafi na kufurahia mazingira. Hasani napofanya hivyo asubui ama jioni. Pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu unifanya nijisikie huru na mwenye utulivu wa akili. Napenda baiskeli kwa kuwa ni njia rahisi na isiyo na garama kubwa ya kusafiri umbali mfupi. Zaidi ya hayo kuendesha baiskeli unisaidia kuwa na nidhamu na kufanya mazoezi mara kwa mara.

Kila jioni kabla ya kulala mimi hupunguza shughuli zote na kujitenga kidogo na kelele za siku ili nipate utulivu wa akili. Mimi hutumia muda huo kufanya tafakari fupi na kushukuru kwa mambo yote niliyofanikiwa kufanya siku nzima. Baada ya hapo mimi huandaa na kwa kula kwa kuhakikisha nimepanga mambo ya kesho ili nisione wasiwasi nikiwa kitandani. Mara nyingine mimi usoma maandiko ya kunipa motisha au elimu kidogo ambayo hunisaidia kufunga siku kwa mawazo mazuri. Ninajitahidi pia kuepuka kutumia simu kwa muda mrefu ili macho na akili vipate kupumzika. Hatimaya mimi hulala nikiwa na amani moyoni na matarajio mema ya siku inayofuata.

Mimi hupendelea zaidi kuandika kuliko kusoma kwa sababu kuandika unipa nafasi ya kujieleza mawazo yangu kwa huru pia na kwa namna inayoniridhisha pia. Ninapokuwa nikiandika nahisi kama ninaweza kupanga fikra zangu vizuri na kuzitoa kwa mtiririko unaoeleweka zaidi. Kuandika unisaidia pia kushiriki maarifa yangu na uzoefu wangu na watu wengine Kwa njia ilio wazi na yenye maana Ingawa napenda kusoma kwa sababu huniongeza maarifa kuandika hunipa furaha zaidi Kwa sababu ni njia ya kujieleza binafsi Kwa ujumla, kuandika hunifanya nijisikie niko huru, hunifanya nisikie mtulivu na mwenye kuridhika kiakili kuliko kusoma peke yake.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu inanipa furaha na hunifanya nijisikie huru kiakili na kimwili haswa baada ya shuguli za siku. Kucheza ngoma pia unisaidia kuachilia msongo wa mawazo na kuongeza nguvu za kimwili kwa njia ya burudani. Pia napenda zaidi kucheza ngoma za kiasili kwa sababu zinaakisi utamaduni na istoria ya jamii zetu Ngoma pia inanipa nafasi ya kushirikiana na wengine na kujenga mausiano wazuri kupitia furaha ya pamoja Kwa jumla mimi hupenda kucheza ngoma kwa kuwa unifanya nijisikie niko hai na mwenye furaha na mwenye uiano mzuri wa afya ya mwili na akili.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto hasa wakati wa baridi kwa sababu husaidia mwili kupumzika na kuondoa baridi mwilini. Hata hivo naelewa kwa kuwa matumizi ya maji ya moto sana yanaweza kuwa na athari fulani kiafya. Haswa kwa wanaume, jambo linalonifanya niwe pia mwangalifu sana. Kwa sababu pia, kwa sababu hiyo sipendi sana kuoga na maji moto kupita kiasi. Wala kuyatumia kila wakati napendelea zaidi ku kuchanganya maji ya moto na baridi ili nipate maji ya wastani ya inayofaa kwa mwili wangu maji ya wastani hunifanya nijisikie vizuri, safi na mwenye nguvu bila kuathiri afya yangu.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni pale timu yangu ya mpira inaposhinda, kwa sababu hunipa hisia za kifahari sana, mshikamano na furaha ya pamoja na mashabiki wengine. Ninafurahia pia sana, ninapofanikiwa kufanya kazi yangu kwa ustadi na kuimaliza kwa wakati kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye uwezo na mwenye nidhamu sana kazini. Furaha, nyingine huja ninapoona matokeo mazuri ya juhuda nilizoeka baada ya kufanya kazi kwa bidii na umakini. Hata ninapofeli, bado mimi hupata furaha aina, fulani ya furaha kwa sababu kushindwa hunipa funzo na kunisaidia kukua na kuboresha uwezo wangu. Ninapoangalia nyuma na kuona jinsi nilivyojifunza kutokana na makosa yangu Mimi huhisi kuridhika na pia ninapata motisha wa kuendelea mbele.

Mimi hushugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kila siku mapema ili nijue ni kazi zipi zinaitaji kupewa kipaumbele cha kwanza. Mimi ujitahidi kugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili iwe raisi kuzisimamia bila kupoteza muda mwingi. Uwa pia ninaweka mipaka ya muda kwa kila jukumu ili ni sichelewe wala kuahirisha kazi ambazo zinaweza kufanywa mapema Haidha pia mi uwepuka vishawishi vinavyo weza kunipotezea muda kwa matumizi ya kama vile matumizi ya simu yasiyo na lazima ya lazima na pia mimi ninapokamilisha kazi kwa wakati ninaakikisha napata muda wa kupumzika kidogo ili kurejisha nguvu ya kuendelea na kazi nyingine kwa ufanisi.

Mimi hulinda mazingira kwa kuhakikisha situpi taka ovyo ovyo na kila mara ninatumia sehemu maalumu ya kutupia taka zangu ili kuepuka uchafu wa ardhi na maji. Nijitahidi pia kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko inayoweza kutumika tena au kuchagua bidhaa, zisizoathiri mazingira kwa kiwango kikubwa Haidha pia mimi napenda kupanda miti inapowezakana na kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira katika jamii ili kuboresha mazingira ambayo ninaishi.Haidha pia natumia raslimali kama maji na umeme kwa uangalifu mkubwa Kwa sababu nililelewa kuwa matumizi kupita kiasi huathiri mazingira kwa muda mrefu Zaidi ya hayo mimi huwahamasisha watu wanaonizunguka kutunza mazingira yao kwa kutoa elimu ndogo ndogo kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo.

Naam ningeweza, ningependa sana kujifunza lugha ya kiitaliano kwa sababu ina mvuto wa kipekee katika utamaduni historia na namna watu, watu wake wanavyozungumza kwa hisia. Hata hivyo lugha ninayoipenda zaidi na ninaheshimu sana ni kiswahili kwa sababu ni lugha pana ya heshima na inayounganisha watu wengi katika maeneo tofauti. Lakini pia ningependa kujifunza lugha ya kifaransa kwa kuwa ni lugha inayotumika katika nchi nyingi na pia ina mchango mkubwa pia katika elimu, diplomasia na pia biashara. Lugha nyingine ninayavutiwa nayo ni kihispania kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani na ina muziki na tamaduni unaovutia sana. Kwa kujifunza lugha hizi naamini ningeweza kupanua mawazo yangu kuwasiliana na wetu wengi zaidi na pia kuelewa tamaduni tofauti kwa undani mkubwa.

Bado, sijaanza kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu sijapata nafasi au haja ya kuanzia kutumia aina hiyo ya teknolojia. Hata hivyo, ninapenda teknolojia ya sauti. Ninaona kuwa, inaweza kuwa na manufaa sana katika kazi, mawasiliano na hata kujifunza mambo mapya kwa haraka. Ningependa siku zijazo kuanza kutumia teknolojia hii ili kurahisisha shughuli zangu za kila siku na kuongeza upya ufanisi kazi, kazini au nyumbani. Teknolojia ya sauti pia inaeza kunisaidia kwa kupunguza muda unaotu ninaotumika kuandika au kusoma maandishi marefu. Jambo linalonifanya nijisikie huru. Kwa hivo, ingawa sijaanza kutumia bado, ninaona ni muhimu kuijua na kuju kuijumuisha katika maisha yangu ya kila siku.

Ndio, mimi hupenda sana kuangalia nyota kwa sababu ni jambo la kuvutia sana na hunipa pia utulivu mkubwa wa moyo. Haswa wakati wa usiku. Kuangalia nyota pia hunifanya nitafakari juu ya uumbaji na ukubwa wa dunia pamoja na nguvu za muumba. Huwa pia ni rahisi, huwa pia nahisi amani na mshangao ninapoona mwanga wa nyota ukiangaza angani katika giza la usiku Lakini hata hivo, sipendi sana kutafsiri nyota au kuzihusisha na ramli kwa sababu hilo linakwenda kinyume na imani yangu ya kidini. Ninaamini kuwa kuangalia nyota ni kwa ajili tu, ya kufurahia uumbaji na kutafakari. Si kwa kufanya mambo yanayopingana na mafundisho ya dini na biblia.

Kwanza kabisa ninapoanza kazi, mimi hupanga vipao mbele vya siku na kuangalia majukumu yote ninayohitajiwa kuyafanya. Kwanza ufanya orodha ya kazi muhimu zaidi na zile zinazoeza kusubiri. Ili nijue, nitajipangaje kwa siku hiyo, baada ya kupanga, mimi huanza na kazi za dharura, au zile zenye muda mfupi wakukamilika, ili nisizicheleweshe, au kusababisha msongo wa mawazo. Ninapofanya kazi mimi hujitahidi kuzingatia mambo iliopangwa kwa kila jukumu ili kila jambo lifanyike kwa utaratibu wake. Kwa kufanya hivyo ninakilisha siku yangu ya kazi inaanza kwa utulivu nidhamu na ufanisi mkubwa zaidi.

Ninajihisi vizuri kuhusu wasilisho. Ingawa wakati wa mwanzo, hua nahisi wasiwasi kidogo kabla ya kuanza kuzungumuza mbele ya watu. Kadri ninavyoanza kuwasilisha na kuona watu wananisikiliza, mimi hujiamini zaidi na wasiwasi hupungua taratibu. Wasilisho unipa pia nafasi ya kushiriki mawazo yangu, maarifa yangu, na kazi niliofanya kwanjia ilio wazi na yenye maana pia. Pia mimi hunisaidia kujifunza kuzungumza kwa ujasiri na kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano. Ninapopata mwerejesho mzuri baada ya wasilisho, pia unifanya njiskie fahari na kuongeza motisha wa kufanya vizuri zaidi siku zijazo.

Ndiyo, ninaifadhi vitu vyadhamani kwa wangalifu mkubwa kwa sababu ni muhimu kwangu kufidhamini na kufilinda pia. Ninaifadhi nyaraka muhimu kama vitambulisho na hati za kazi mahali salama ili visiweza kupotea au kuharibika. Pia nina hakikisha kuwa vifaa viangu viya kazi kama tarakilishi. Zinatunzo vizuri kwa sababu vina niwezesha kufanya majukumu yangu ya kila siku. Vitu vingine vya damani kwangu ni kumbu kumbu binafsi ambazo zina maana na kihisia na unikumbusha safari yangu kutoka wakati nilikuwa mdogo.

Mimi hupenda kutembea mahali ambapo hakuna kelele mingi, mahali ambapo kuna mazingira mazuri yenye kijani, kizuri, ininipa furaha, inafanya ni hisi, msongo, sina misongo ya miwazo, ama ni malize, msongo wa mawazo ambao nikonao wakati huo. Pia inafanya nijihisi mwenye furaha mahali kwingine ambapo mimi hupenda kutembea ni kama vile kwa mtu kuenda kutembea kuangalia maji yanavyoteremka kwenye kisima ama kwenye kuna mazingira mazuri kwa ujumla ndipo napenda kutembea mimi hupenda kufanya mazoezi kwa eneo hilo ama kuenda tu kupumzika tu ama kuenda tu kulala tu hapo kwenye mazingira hayo ya kijani hayo ndio huko huko mimi hupenda kutembelea.

Kazi ambayo ni ya nyumbani ambayo siipendi kabisa ni kuosha nguo. Nahisi ina uchovu mwingi na pia inatumia muda mrefu sana. Sipendi kuifanya kabisa. Mimi hupenda kuifanya mara moja tu kwa wiki mbili ama tatu hivi. Kwa hivyo mimi hupenda kuvaa nguo mimi hupenda kufanya kazi hiyo wakati kabisa sina nguo ambazo nimebaki kuzitumia. Sipendi pia kupeana kazi hii kwa sababu niliona kuwa nikipeana hii kazi inafanywa vibaya. Kwa hivyo sikupenda sana kupeana nguo zangu zioshwe. Kwa hivyo nilipenda sana kujifanyia kazi hii. Mimi mwenyewe ili nihakikishe zimeng'ara ingawa naichukia kazi hii bado lazima niifanye kwa kuwa ni nguo zangu na pia nikipeana zita hazioshwi vile nahitaji zioshwe kwa usafi ambao ninautaka.

Chakula ambacho nakipenda zaidi ni nyama. Napenda sana nyama haswa inapokaangwa vizuri. Inapowekwa viungo kama vile tangawizi. Inapo ekwa nyanya. Inapowekwa vitu ambazo zinafanya nyama iwe tamu. Napenda sana nikiila nyama kwa ugali ama pia kwa mchele. Lakini napenda sana nyama. Iliotengenezwa ya kiasili iliotengenezwa ikaekwa viungo mingi hunipa hamu sana ya kula inanikumbusha pia nyumbani pale ambapo tunajumuika pamoja na familia na marafiki na tunakula kwa pamoja chakula hicho cha nyama na ugali sidhani kuna kingine ambacho napenda zaidi kuliko hicho kinanipa hamu sana, kinanipa nguvu pia, kinafanya pia nisikie nimeshiba kwa hivo, ni chakula nilichopenda kutoka utotoni.

Mara nyingi ya subuhi mimi sipendi kula, sipendi kula asubuhi mimi hupenda kuamuka na kuingia kazini, kuanza kazi yangu mara moja. Sipendi sana na napata kuwa nikianza kula inanipa muda wakuu inaaribu wakati ama wakati mwingine ninatumia muda mwingi sana kutengeneza chakula ama kuenda kununua kwa hivyo mi upenda kuanza kazi maramoja tu ninapoanza kazi na ninapofanya kazi kwa jumla wa masaa manne hivi ama wa matano ndipo nafikiria kutafuta chakula kama vile sasa naenda kununua kama vile maziwa ama kitu tu ambacho kitanipa nguvu ya kuendelea na kazi Lakini nikiamuka maramoja asubui Mimi huingia kazini maramoja na napo fanya kwa kazi kwa muda wa masaa matano ndipo sasa nafikiria kununua kama vile maziwa mkate ama kutengeneza chai ndipo niweze kula alafu niendelee na kazi tena lakini kwa mara mingi sipendi kula subui.

Ndiyo, napenda sana kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladhaa nzuri. Napia kina faida nyingi za kiafya mwilini. Samaki unipa protini, bora na unisaidia kuimarisha nguvu za mwili pamoja na afya na akili kwa jumla. Napenda zaidi, samaki waliopikwa vizuri na kukaangwa au kuchemshwa kwa viungo vinavyotoa harufu na ladha ya kuvutia. Kula samaki pia unifanya nijisikie mwepesi tumboni na hunipa nishati bora. Unifanya nijisikie mzito sana. Kwa ujumla samaki ni miongoni mwa chakula ninavyopenda sana na inanipa furaha kula mara kwa mara inapowezekana.

Ili kuweka afya yangu vizuri, mimi hupenda kula chakula ambacho ni kizuri kwa afya yangu. Sipendi vyakula ambavyo vimetoka kwenye maabara, ama chakula ambavyo vimetengenezwa, mimi upenda chakula ambacho kime kuzwa shambani na kina afya nzuri. Jambo lingine ninalo fanya ili kuweka afya yangu vizuri ni kufanya mazoezi mara kwa mara. Mimi hupenda kuu, mihueenda chumba cha mazoezi mara kama tatu kwa wiki ama mara tano nikiwa na wakati. Naenda sikuzote kutoka jumatatu adi ijumaa. Pia mimi upenda kufanya, upenda kuwa, sipendi kukaa mahali pamoja kazini mimi hupenda kufanya kazi na kutembea nje wakati ninapata kupumzika kidogo. Baada ya kazi mi hupenda kwenda kutembea nje kwenye mazingira mazuri yenye kijani napata pia msongo wa mawazo unaisha na napata ile mazoezi ama napata akili yangu inaweza kutulia vizuri.

Mimi nina shugulikia wateja kwa heshima na uvumulivu mkubwa. Kuhakikisha kila mmoja anasikilizwa na matatizo yake yanatatuliwa kwa haraka iweze kanavyo. Pia mimi hutumia mawasiliano ya wazi na ya heshima ile wateja wajisikie kunrathi kuaminika na kuthaminiwa wakati wote. Pia ninajitahidi kuelewa mahitaji yao na kwa kina kabla ya kutoa suluhisho ili nipate matokeo bora na ya kuridhisha wateja. Pia mimi pia hujaribu kutoa msaada kwa waziada pahali inapowezekana. Kwani hilo ulisaidia kujenga uhusiano wa muda mrefu na wateja wangu. Kwa ujumla, ninashugulikia wateja kwa uangalifu mkubwa kwa nidhamu na upendo ili kuhakikisha wanaridhika na huduma wanayopata kwangu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea pale nilipokuwa shuleni. Ambapo tulitembelea kituo cha mayatima na kushirikiana nao kwa njia mbali mbali. Tulisaidia kupika chakula, kusafisha sehemu na kutoa msaada kwa kila kitu walichohitaji pale kituoni. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo yoyote. Na jinsi gani msaada mdogo unaweza kuleta furaha kwa watu wengine. Pia tulijifunza kushirikiana kwa timu na kuelewa changamoto zinazowakabili wengine katika maisha yao ya kila siku. Kazi ya kujitolea ilikuwa ya furaha kubwa kwangu na ilinipa hisia za ya kuridhika moyoni na kuimarisha moyo wa huruma na usaidizi kwa jamii.

Wakati umeme unapokatika, mimi huona hii ikiwa fursa ya kupumzika na kufanya mambo ambayo hayahitaji umeme, jambo ambalo mara nyingi sioni nafasi ya kufanya. Hii ni fursa ya kuondoa mwili na akili kwenye kazi za kila siku na kufanya vitu ambavyo kama kupumzika kidogo ama kulala mapema. Mara nyingine napenda kutumia muda huu kutembea nje, kufanya mazoezi madogo ama matembezi tu ya kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya. Pia hua naweza kutumia muda huo kufikiri au kupanga mambo kwa utulivu bila usumbufu wa teknolojia na mashine zinazotumia umeme. Wakati mwingine ninapolala au kupumzika hunisaidi ya mwili wangu kupata nguvu za na akili kupata utulivu hadi umeme utakaporejea. Kwa hivyo ukosefu wa umeme hunipa nafasi ya kupumzika au kufanya mambo kwa utulivu bila haraka yoyote.

Naam napanga malengo ya kila mwezi kazini. Kwa kwanza kuangalia kazi zangu zote, zinazohitaji kukamilika na kupanga vipaumbele. Kila lengo linaelezwa kwa uwazi na kiwango cha utekelezaji kinachoweza kupimika. Ili nijue nitakapo afikia au la Pia hutumia ratiba na kalenda kueka muda maalumu wa kushughulikia kila lengo ili kuepuka kuchelewesha kazi nyingine either mimi pia huhakikisha malengo malengo na halisi ni halisi na yanayoweza kufanikishwa ndani ya mwezi bila kujiweka kujiwekea shinikizo lisilo la lazima. Mara nyingine mimi hujumuisha malengo na kujifunza tu kuboresha ujuzi kazini pamoja na malengo ya kazi ili kupata maendeleo ya jumla. Kwa njia hii kila mwezi kila mwezi huo unatuma lengo ya kukamilisha kazi mbali, pia ya kukuza ufanisi na kuimarisha maendeleo yangu binafsi kazini.

Napenda sana kinywaji cha baridi ya hasa soda baridi kwa sababu hunipa hisia ya kupumua na kufurahia ladha tamu. Napenda sana soda kama Coca-Cola baridi au Fanta baridi kwa kuwa. Ni za kupendeza sana na hunifanya nijisikie kufurahia sana wakati ninapkounywa. Soda baridi hunisaidia pia kupunguza kiu hasa wakati wa joto au baada ya kufanya mazoezi ya mwili. Mara nyingine napenda kinywaji hiki kwa sababu hunipa furaha na huleta furaha kidogo katika siku yangu ya kawaida. Kwa ujumla kinywaji baridi ni chaguo langu la kwanza pale ninapohitaji kitu cha kufurahisha ama kuondoa kiu.

La, sipendi chakula cha haraka kwa kuwa, kama vile madaktari wanavyosema, chakula cha haraka si kizuri kwa afya ya mwili. Mara nyingi kimetengenezwa, hakijatengenezwa vizuri, mara nyingi kimewekwa mafuta mingi kwa hivo, mafuta mingi pia inadhuru afya, si nzuri kwa afya. Na pia mara nyingi kina unapata kinywaji cha soda, unapokula cha kula cha haraka, ambacho pia kama vile madaktari na wataalamu wa vyakula wanasema si vizuri, Ukikila kwa mara nyingi kwa wiki ama kwa mwezi Kinadhuru afya yako unajipata unaongeza afya yako si mzuri Kinaharibu moyo moyo unakua unaongezeka kwa ukubwa ambayo si mzuri kwa afya yako kwa ujumla Kwa hivo mimi napenda chakula ambacho Kimekuzwa shambani naeza kitengeneza kwangu nyumbani ndiyo.

Vifaa ambavo vya teknolojia ambavo siwezi kuishe pasipo ni tarakilishe na simu. Vifaa hivi ni muhimu kwa kazi yangu navifanya navitumia kufanya utafiti kwa mawasiliano na njia zinginezo ambazo ni muhimu na pia burudani ambayo pia ni muhimu kwa kazi yangu. Kazi yangu kwa kwa vile naifanya ni kiwa nyumbani na itaji vifaa hivi kuvitumia ili ku kuwasiliana na kutumia mtandao ambao na itumia kwa utafiti na pia kwa kazi yangu ambayo naifanya Kwa hivo napata kuwasiezi kufanya kazi bila vifaa hivi Labda pale ni napokuwa na kazi nyingine ambayo haitumii mutandao Basi, nineza kuishi bila Lakini kwa sasa vifaa hivi ni muhimu sana kwa kazi yangu.

Napenda kuvaa nguo, zinazo nifaa na zinazo ongeza urahisi, lakini sipendi kuvaa nguo rasmi sana kama suti kwa sababu hunifanya nijisikie mzito sana na sina uhuru wa kutembea. Napendelea nguo za kirabuzi lakini zisizo kali sana. Ambazo unifanya niwe na mtindo na pia kunijisikie niko huru. Shaktu yangu rasmi sipendi kuvaa lakini tishati za kawaida ni nzuri sana na zinifanya nijesikie mtulivu. Mara nyingini napenda kuvaa jaketi au nguo za tabia za kawaida zinazofaa hali ya hewa na zinanifanya nijisikie salama na mtulivu. Kwa jumla napenda nguo zinazo changanya mtindo na urahisi bila kuninyanyasa au kunifanya nijisikie niko mzito sana.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima. Ninapenda kupanda milima kwa hiyo kwa kuwa inanipa mazoezi, kwa hivmyo ni mzuri kwa afya yangu. Pia, inaipenda kupanda milima kwa sababu ninanipa fursa ya akili yangu kutulia, inanipa fursa ya kuondoa ile msongo wa mawanzo wa kila siku unaohusiana na kazi yangu. Hapa nilipo nimepanda milima kadhaa ikiwemo mlima wa kilimambogo lakini ule sana mlima pia wa longonot pia nimeupanda lakini mlima ambao naukumbuka sana kwa kuwa ulikuwa mchovu zaidi ni mlima Kenya tuliupanda takriban masaa sita kutakriban saa sita Kwa hivyo hili ilikuwa kazi yenye uchovu sana lakini baadae niliweza kufurahia sana kwa kuwa ilinipa afya ya kimwili na nilijiskia nime mwenyiraha sana baada ya kumaliza kupanda mlima huo.